Unapenda kununua vitu wapi? Napenda kununua vitu haswa, gengeni, pia sokoni lakini, sehemu nyingine ambapo napenda kuchukua vitu ni supermarket kwasababu ni sehemu ambayo unapata vitu kwa uwaraka, kwa urahisi, na bila kupoteza muda.